Aina gani ya filamu nazipenda? Mimi kijumla huwa napenda filamu ya aina ya sayansi ya kubuni au science fiction kwa kimombo au hupenda kutazama filamu za kuchekesha comedy au filamu za kusisimua action au filamu za safari ya kusisimua adventure lakini sana sana mi hupenda filamu ya science ya ubunifu au vibonzo vile vya kampuni vya marvel kama beast wars kama Harry Potter kama lords of the ring kama game of thrones iyo ndo aina ya filamu ambazo mi hupenda kutazama.

Je, nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Nikihitaji msaada kazini, mimi hutafuta usaidizi kwa yule ambaye anaeza nisaidia. Iwe ni mfanyikazi mwenzangu, kama ni shida ambayo naeza kunisaidia kutatua, na zungumza naye au naeza enda kutafuta usaidizi kwa wa kubwa wangu kazini. Kulingana na ni msaada upi nahitaji pale kazini kama ni msaada ambao pengine ni jambo mimi kama mwana programu au mtu ambaye anadeal na anahusika na mambo ya mitandao kama ni kitu ambacho nahitaji msaada kwa hivyo yule ambaye ako na ujuzi kuniliko huwa namtafuta na na mwelezea shinda yangu na msaada upi nahitaji kutoka kwake au kama pengine ni ni jambo ambalo naeza durusu kwenye mitandao na kupata msaada pia huwa naeza kudurusu kwenye mitandao na kupata msaada kama ni kutumia kilibandia kama ni kutumia mitandao kupata msaada.